Asante sana kwa swali hili, ndiyo, napenda hesabu sana. Na sababu zake ni nyingi na zinanifanya nizidhamini kama somo la kipekee na lenye manufaa makubwa katika maisha ya kila siku. Hesabu siyo tu maswali ya namba au alama kama wengi wanavyodhani. Bali ni lugha ya mantiki, inayotusaidia kuelewa dunia, kwa nji ilio wazi na yenye mpangilio. Kila tatizo la hesabu lina mwanzo, mchakato na mwisho jambo linalonifundisha uvumilivu, nidhamu na kufikiri kwa kina kabla kufikia hitimisho. Kwanza kabisa napenda hesabu kwa sababu hunifanya nitumie akili yangu kwa kiwango cha muhimu. Wakati wa kutatua tatizo la hesabu nalazimika kufikiri, kuchambua na kuunganisha taarifa tofauti ili kupata jibu sahihi. Hali hii hunipa changamoto nzuri, inayonifanya nijisikie, nimeridhika kila ninapofanikiwa kutatua swali ngumu. Furaha ninayoipata baada ya kupata jibu sahihi, ni ya kipekee. Hasa pale nilipokuwa nimejaribu njia kadhaa kabla ya kufanikiwa. Pili, hesabu ni somo lenye matumizi halisi katika maisha ya kila siku. Kuanzia kuhesabu pesa, kupanga bajeti, kupima muda, hadi kufanya maamuzi ya kibiashara, hesabu hutumika kila mahali. Napenda ukweli kwamba kile ninachojifunza kwenye hesabu, hakibaki darasani tu, bali kinanisaidia katika maisha ya kawaida. Kwa mfano, uwezo wa kufanya makadirio, hunisaidia kununua bidha, haa kwa busara, kuepuka hasara na kupanga mipango ya muda mrefu kwa ufanisi. Sababu nyingine inayofanya nipende hesabu ni kwamba, haina upendeleo. Katika hesabu, jibu sahihi au si sahihi, hakuna maoni binafsi. Hii hunifanya nijisikie huru na mwenye uhakika, kwa sababu nikifuata kanuni na hatua sahihi, nitapata jibu sahihi. Hali hii hunifundisha kuajibika kwa maamuzi yangu na kukubali makosa pale ninapokosea. Kisha kujifunza kutokana nayo. Zaidi ya hayo, hesabu hunijenga study za kutatua matatizo kwa ujumla. Ujuzi ninaoupata kupitia hesabu, hunisaidia hata katika maswala yasiyo ya kihesabu. Kama kupanga kazi, kufanya maamuzi magumu na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Hunifundisha kuwa mtulivu, kufikiri kwa mpangilio na kutokata tamaa haraka. Kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu hunijenga kiakili, hunipa ujuzi wa vitendo na hunifanya niwe mtu anayependa changamoto. Ingawa wakati mwingine hesabu huweza kuwa ngumu, ugumu wake ndio unaonifanya nizithamini zaidi. Kwangu mimi, hesabu sio somo la kuogopa. Bali ni rafiki anaenifondisha kufikiri kwa makini na kujiamini katika kila ninachofanya.

Asante sana kwa swali hili. Mimi ujilea nywele zangu mara kwa mara kwa kuzingatia usafi, hafya ya nywele na mazingira ninayoishi. Kwa kawaida, kuosha nywele zangu kati ya mara mbili, hadi tatu kwa wiki. Siwezi kuosha kila siku kwa sababu kufanya hivyo, kunaweza kuondoa mafuta ya asili, yanayolinda nywele na ngozi ya kichwa. Mafuta hayo ni muhimu kwa sababu usaidia nywele zisikauke, zisikatike kiraisi na zibaki na mwonekano mzuri. Hivyo basi, kuosha nywele kwa ratiba maalum, unisaidia kudumisha usawa, kati ya usafi na afya ya nywele. Bali na kuosha, pia ujilea nywele kwa kupaka mafuta au krimu maalum, angalau mara tatu kwa wiki. Mafuta unisaidia kulainisha nywele, kuzipa mwanga na kulinda ngozi ya kichwa dhidi ya ukavu. Wakati mwingine, utumia mafuta ya asili kama mafuta ya nazi, mafuta ya mizituni. Kwa sababu yana virutubisho, vinavyosaidia kukuza nywele na kuzuia kukatika. Pia husaidia kupunguza kuwasha kwa ngozi, ya kichwa na kufanya nywele ziwe rahisi kuchana. Kuchana nywele ni sehemu nyingine muhimu ya uleaji wangu wa nywele na hufanya hivyo karibu kila siku au angalau mara tano kwa wiki. Kuchana unisaidia kuondoa vumbi, kusambaza mafuta, sawasawa kwenye nywele na kuzuia nywele zisichanganyike. Hata hivyo, kuchana kwa uangalifu hili kuepuka kuvuta nywele kwa nguvu. Jambo ambalo linaeza kusababisha nywele kukatika hau kuumiza ngozi ya kichwa. Pia, ujipangia ratiba ya kukata au kusafisha ncha za nywele mara moja kila baada ya wiki kadhaa au mwezi mmoja hadi miwili. Kukata nja zilizochakaa, usaidia nywele kuonekana nadhifu na uchangia katika ukuwaji mzuri wa nywele. Ingawa siyo lazima kila wakati, ninaona ni njia nzuri ya kudumisha afya ya nywele kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, uzingatia mtindo wa maisha, unaosaidia afya ya nywele. Unaakikisha ninakunywa maji ya kutosha kila siku nakula vyakula vyenye virutubisho kama protini, vitamini na madini. Vyakula kama mayai samaki matunda na mboga za majani, husaidia sana katika kuimarisha nywele. Pia, ujaribu kuepuka matumizi ya kemikali kali au joto kali mara kwa mara. Kwa sababu vinaeza kuharibu nywele. Kwa ujumla, hujilea nywele zangu mara nyingi kwa kufuata ratiba ya kuosha, kupaka mafuta, kuchana na kuzilinda dhidi ya uharibifu. Uleaji huu, wa mara kwa mara, unifanya nijiskie nadhifu, mwenye kujiamini na mwenye afya njema. Kwangu mimi, kulea nywele siyo jambo la anasa, bali ni sehemu muimu ya kujifunza na kujidhamini.